Chumba chakulala kwangu kina kitanda kikubwa na kitambaa safi. Mamblanketi ya joto kwa ajili ya kupumzika vizuri usiku. Kuna meza ndogo karibu na kitanda yenye taa ndogo ya kusoma kitabu vya kujifunza. Pia, kuna kabati ya kuifathi nguo na nafasi ya kuweka vitu vyangu vya kila siku. Mazigira ni tulivu na kuna dirisha kubwa ambalo linatoa muanga na wa asili wa hewa safi. Kuta za rangi zangu ni za majano alafu kwa ndirisha ni kubwa yenye inaingiza mwangaza vizuri. Napenda chumba changu kwa sababu kinanipa utulifu sana.

Kukua sherekea mwaka mpya ni wakati wa furaha, matumaini mapya na kujiandaa kwa mambo mapya yanayokuja. Mwaka mpya ni fursa ya kuanza upya, kuangalia malengo ya maisha na kuamua kufanya mambo tofauti ili kufanikisha ndoto zangu. Mimi huwa nasherekea kwa kuandaa sherehe ya na familia na marafiki, tukiburudika kwa chakula kitamu, nyimbo na michezo mbalimbali.

Mimi vitu vyenye napenda kununua zaidi ni kama vile; mavazi, vyakula vya ladha, vifaa vya burudani kama filamu au muziki, na teknolojia kama simu au vifaa vya kompyuta. Pia napenda kununua vitu za vya kusaidia mazigira kama vile miche, mbegu za miti, na vifaavya kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza ngoma kwa sababu ngoma ni sehemu muhimu ya tamaduni nyingi duniani. Na inachangia kuimarisha usiano kati ya watu, kuimarisha apia na kufanikisha sherea tofauti. Pia, kucheza ngoma za tamaduni mbalimbali na pia kuwamasisha watu kuendelea kuenzi na kuweza urithi wa tamaduni zinafanya watu kujua tamaduni tofauti za ndunia.

Kati ya upepo na AC, mimi napenda upepo wa asili zaidi kuliko AC. Kwa sababu, unahakikisha hewa safi na inanikosha zaidi. Sina upendeleo wowote lakini kwa mfano, upepo wa asili kwa sababu unakupea afya nzema na hauleti gharama yoyote kama vile gharama ya umeme unaoletwa na AC.

Ndiyo, mimi nimewa shai iona bahari. Nimewai kuona bahari, ni uzoefu wa kipeke na wa kuvutia sana. Nilifurai sana kuangalia upepo, unaovuma na mawimbi makubwa. Yanayocheza baharini. Bahari ni mahali pa utulifu na uzuri wakipeke.

Kuhusu kazi au masomo yangu nawesa kusema kuwa mimi ni mwanafunzi, mtalaamu na najitahidi kujifunza na kufanya kazi kwa bidi ili niweze kupika malengo yangu. Napenda kujifunza mambo mapya kila wakati na kuendelea kumboresha ujuzi wangu ili niweze kutoa mchango mzuri katika kazi yangu au masomoni.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu. Kwani ni muhimu sana kwa kuimarisha mahusiano na kuleta furaha. Tunapenda kuwa pamoja, kuzungumuza, kucheza na kushiriki mambo mbalibali pamoja. Hii inaniongeza nguvu ya motisha katika maisha yangu. Na inanifanya nijue kuwa niko kwenye sehemu sahihi ya maisha. Familia ni dhamani kubwa kwangu na ningependa kuhakikisha kuwa nawapa wakati wao unahesabika na wa maana.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza na watoto. Kuwa pamoja nao na kunipa furaha na kunifundisha mambo mapya kuhusu kuimara, ubunifu na furaha ya maisha. Kuwakikisha kuwa watoto wanacheza na kujifunza kwa njia ya furaha ni njia nzuri ya kuimarisha uhusiano na kuwapa mazingira salama na ya kujifunza. Pia kucheza na watoto kunanifanya niwa na moyo wa furaha na kuendelea kukua kiakili na kihisia.

Napenda majira ya spring na majira ya joto kwa sababu yanakuja na hali ya hewa ya joto. Maua yanachanua na mazingira yanakuwa ya kuvutia na yenye rangi. Majira ya spring yananishangaza kwa urembo wa maua na harufu mzuri ya maua. Na pia ni wakati mzuri wa kufanya shughuli za nje kama kupanda mimea na kuenda matembezi. Joto la majira ya joto linanipa nafasi ya kufanya mambo zaidi ya uhamasishaji. Kama kuogelea, kenda pwani na kufanya burudani za nje.